Ndiyo, ninapenda hesabu na ninaiona kama somo muhimu katika maisha yangu na kazi. Hesabu hunivutia kwa sababu hunifundisha mantiki, kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa njia ya kina. Mambo ambayo hunisaidia hata nje ya darasa au kazi rasmi. Kwa kuwa nimesomea hesabu, hesabu ni sehemu kubwa ya masomo yangu. Hasa katika maeneo kama takwimu, uchambuzi wa data, uwekejizaji na usimamizi wa hatari. Zaidi ya matumizi ya kitaaluma napenda hesabu kwa sababu hunipa hisia ya changamoto na kurithika ninapoweza kuelewa na kutatua tatizo ngumu hesabu hunijengea uvumilivu na umakini kwa sababu zinahitaji muda na nidhamu.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na za uchambuzi, hasa husiano na masomo za kazi za kila siku. Kompyuta hunisaidia kufanya uchambuzi wa data, kuandaa ripoti, kufanya hesabu tata na kuchambua taarifa za kifedha, jambo ambalo ni muhimu sana katika eneo nililosomea. Kupitia kompyuta, ninaweza kutumia programu mbalimbali za kitaaluma na zana za kidigitali zinazorahisisha kazi na kuongeza usahihi wa maamuzi yanayofaa. Mbali na kazi ya uchambuzi, pia natumia kompyuta kwa mambo yangu mengine binafsi kama kusoma, habari mtandaoni, kufuatilia masoko ya kripto kurenzi. Kupanga ratiba yangu na kujifunza ujuzi mpya kama vile AI na teknolojia ya kisasa.

Nafanya mazoezi yangu ya mwili mara kwa mara kwa sababu afya na umuimara wa mwili wangu ni kipaumbele kikubwa kwangu. Kwa kawaida mi huenda gym siku tano kwa wiki ambapo hufanya mazoezi zanguvu kujenga misuli na kuboresha stamina ya mwili. Ambali na gym nakimbia marambili kwa wiki hasa siku ya jumatatu na alhamisi. Jambo linalonisaidia kuimarisha afya ya moyo nakuongeza umri. Ratiba hii ya mazoezi hunisaidia kuweka mwili katika hali mzuri kupunguza msongo wamawazo na kubaki na nidhamu ya maisha. Baada ya mazoezi hujiisi nikiwa na nguvu mwenye kujiaminia na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadha muhimu zinazo mwezesha kuongoza wengine kwa mafanikio na kwa haki. Kwanza uongozi mzuri huanza na mawasiliano bora kwa sababu kiongozi anapaswa kueleza malengo kwa uwazi, kusikiliza mawazo ya wengine na kutoa mwelekeo unaoeleweka. Mawasiliano mazuri hujenga imani na husaidia timu kufanya kazi kwa umoja bila mchanganyiko. Na pia kiongozi mzuri anahitaji uadilifu na uwajibikaji. Anapaswa kuwa mfano wa maadili mema, kuwa wa kusema ukweli na kukubali makosa yake yanapotokea. Hii ufanya wafanyikazi au wafuasi wake kumuheshimu na kumuaminia zaidi. Aidha kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Hata katika mazingira yenye changamoto au shinikizo. Mwisho kiongozi bora ni yule anayejali watu wake na mnawahamasisha na kuwezesha kukua. Anatoa motisha, anatambua juhudi za wengine na kutoa fursa za kujifunza na kujiendeleza.

Napopatana na marafiki wapya, mi huanza kuwa mtulivu, mnyenyekevu na mwenye heshima kwa sababu naaminia mahusiano mazuri hujengwa polepole na kwa uaminifu. Kwa kuwa mimi ni mtu asiyependa kuongea sana, siwezi kuanzisha ya mazungumzo kwa urahisi kila wakati. Lakini napopata nafasi kama kazini au mazingira ya kawaida hujaribu kusikiliza zaidi, kuuliza maswali rahisi na kuonyesha nia ya kweli kwa yule ya nayezungumza naye. Hii hunisaidia kuvunja ukimya na kujenga mawasiliano ya awali bila shinikizo. Pia hutumia shuguli za pamoja kama mazoezi. Michezo au mazungumzo ya muda zinavutia wote. Kwa sababu hufanya urafiki ujengeke kwa kawaida. Kadri ya muda unavyopita hujenga urafiki kwa kuwa kweli msaada na dhabiti. Badala ya lazimisha kulazimisha mahusiano.

Siwezi kabisa kuishi pasipo na simu na laptop, kwa sababu vifaa hivi viwili ni sehemu muimu sana ya maisha yangu ya kila siku kazini na kibinafsi. Simu hunisaidia kuwasiliana haraka, kufuatilia habari za kimataifa, kutumia mitandao ya kijamii na kuangalia masoko ya crypto currency wakati wowote. Pia ni kifaa muhimu kwa kupanga ratiba, kupata taarifa za haraka na kushughulikia mambo ya dharura. Kwa upande mwingine, laptop ni chombo kikuu katika kazi zangu za uchambuzi na masomo hasa katika financial engeneering. Kupitia laptop nafanya uchambuzi wa data, kuanda report, kufanya hesabu za kitaaluma na kujifunza ujuzi mpya kama AI na teknolojia za kifedha. Kwa ujumla simu na laptop hunipa urahisi, ufanisi na uwezo wa kuendelea, kujifunza na kufanya kazi popote. Hivyo ni vigumu sana kufikiria maisha bila vifaa hivi.

Kila jioni kabla ya kulala, huanza na kusuali, jambo ambalo hunipa utulivu wa moyo na kunisaidia kumaliza siku nikiwa na amani ya ndani. Baada ya swala, mi hupitia kwa ufupi siku yangu nikitafakari mambo, niliofanikiwa kufanya na yale ninayoitaji kuboresha kesho. Mara nyingi pia, hupitia simu au laptop kwa muda mfupi, nikiangalia habari muhimu, ratiba ya kesho, au taarifa zinazo husiana na kazi na masomo. Baada ya hapo, hujitahidi kupumzisha akili kwa kuepuka kelele nyingi. Wakati mwingine nikisoma kitu kifupi au kusikiliza mziki mtulivu pia huhakikisha najiandaa kwa siku inayofuata kama kupanga nguo kueka alamu ya kuamka na kuhakikisha mazingira ya kulala yapo tulivu. Kabla ya kulala, mi hujitahidi kueka mawazo pembeni ili nipate usingizi mzuri wa kutosha. Kwa sababu najua usingizi mzuri ni muhimu kwa afya na mwili na akili.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu yalio pangika na yenye heshima kwa sababu huni saidia kuzingatia kazi yangu, kikamilifu na kuongoza ufanisi. Mazingira ambayo hayana kelele nyingi huni fa zaidi hasa kwa kuwa mimi sipendelei mahali ambapo kuna kelele na kazi zangu nyingi husisha uchambuzi na umakini wa hali ya juu. Naninapo fanya kazi katika mazingira kama haya, naweza kufikiri kwa kina, kupanga vizuri na kutoa matokeo bora bila usumbufu. Pia napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano wa heshima na mawasiliano mazuri ambapo kila mtu anadhaminiwa na mawazo yake kusikilizwa. Hata kama nafanya kazi peke yangu, maranyingi bado ni muhimu kuwe na hali ya kuaminiana na msaada kati ya wafanyi kazi. Zaidi ya hayo, mazingira yenye ratiba iliyowazi, malengo ya nayoeleweka na uongozi mzuri, hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika huni panafasi ya kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kuyeleza kwa ufasaha bila presha kujibu waraka. Anikiwa naandika naweza kufikiria kwa kina, kuchagua maneno sahihi na kuwakikisha ujumbo wangu, unaeleweka vizuri. Hili unifaa sana asa kwa kuwa mimi ni mtu mtulivu, hivyo kuandika hunifanya nijisikie huru zaidi kujieleza. Zaidi ya hilo, kuandika huu nisaidia kurekodi mawazo wangu, mipango na malengo. Jambo linalo nirahisishia kujipanga na kufuatilia maendeleo yangu. Pia ni njia nzuri ya kujifunza na kushirikisha maarifa iwe ni kazini, masomoni au hata katika maisha binafsi.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni pilau kwa sababu kina ladha ya kipekee na harufu mzuri inayotokana na michanganyiko kwa viungo vya asili. Pilau hunikumbusha mila za tamaduni za pwani na sherehe za kifamilia ambapo chakula hiki hupikwa kwa upendo na ustadi mkubwa. Napenda pilau hasa inapopikwa vizuri, mchele ukiwa laini, na nyama ikiwa imeiva vizuri na viungo vikiwa katika uwiano unaofaa. Hivyo hutoa ladha nzito lakini ya kufurahisha. Zaidi ya ladha pilau pia ni chakula kinachonipa hisia ya kusherehekea na kuridhika. Hasaa ninapokula pamoja na familia au marafiki. Ingawa hujitahidi kula chakula chepesi kwa sababu ya mazoezi pilau huwa kikuwa chakula cha kipekea ambacho hunifurahisha. Ninapopata nafasi maalum kukila.

Ndiyo nimewaifikiria kuanzisha biashara yangu. Hasaa biashara ya nguo kwa sababu ninaona ni eneo lenye fursa kubwa na ubunifu mwingi. Biashara yangu inanivutia kwa kuwa inanipa nafasi ya kuonyesha mtindo, ubunifu na uelewa wa soko. Hasaa kwa vijana wanaopenda mtindo ya kisasa kama sneaker, streetwear, na nguo za michezo. Pia, ninaamini kuwa kutumia mitandao za kijamii vizuri, biashara ya nguo inaweza kufikia wateja wengi kwa haraka. Zaidi ya hilo, hamu yangu ya kuwa mfanyi biashara mkubwa, hunifanya nione biashara ya nguo kama mwanzo mzuri wa safari hiyo. Na kupitia biashara hii, ningependa kujifunza kuhusu usimamizi wa fedha, uuzaji na mahusiano na wateja. Huku nikitumia maarifa nilio pata katika masomo yangu kupanga biashara na njia endelefu. Ingawa bado ni wazo ninaona kama hatua muhimu kuelekea kujitegemea kukuza kipato na kujenga chapaa yangu mwenyewe katika siku za usoni.

Ninaeka malengo ya kila mwezi kwa njia ya kupanga kwa utaratibu na kwa kina ili niweze kufanikisha mambo muhimu kazini na binafsi. Kwanza huanza kwa kutambua mambo makuu, ninayohitaji kufanikisha mwezi huo kama kazi, masomo au maendeleo binafsi, kisha kuyaandika ili niwe na kumbukumbu wazi. Kwa mfano ikiwa ni kazi hujua ni ripoti zipi lazima zikamilike au ni miradi gani ya uchambuzi inahitajika kuanza na kukamilika. Baada ya hapo huweka malengo ya kuwa madogo yanayoweza kufanikishwa na kugawanywa kwa wiki au hata siku ili kila hatua iwe na lengo yake na kuhakikisha hakuna kinachopitwa. Mara nyingine pia huangalia malengo ya mwezi uliopita nikijifunza kutokana na mafanikio na changamoto ili niweke malengo mapya kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hilo hujumuisha malengo ya binafsi kama afya, mazoezi au kujifunza ujuzi mpya ili kuweka usawa kati ya kazi na maisha binafsi.

Sio, siitaji kupiga picha kwa sababu siitaji kurekodi kumbukumu za picha mara kwa mara au kushiriki mtandaoni. Badala yake napenda kushugulika na mambo mengine, binafsi au kazi zangu kama masomo, kufanya uchambuzi au mazoezi ya mwili. Pia kwa kuwa mimi ni mtu ambaye sipendelei picha, kupiga picha kwa kawaida si jambo linalonivutia. Na mara nyingi hupoteza muda wangu kuliko kunufaisha. Hata hivo ningeweza kushangaa au kufurahia picha za wengine mtandaoni au katika burudani kwani hunipa mwanga au wazo jipya, lakini siitaji kushiriki au kuunda picha zangu binafsi.

Sijawahi kujaribu chakula cha kigeni, lakini napenda kujaribu chakula cha china kwanza kwa sababu nimekua nikisikia mengi mazuri kuhusu ladha yake tofauti na mchanganyiko wa viungo, visivyo zoeleka hapa. Chakula cha china kina vutia kwa kuwa kinaladha nyingi, kina manukato ya kipeke na mara nyingi hupangwa vizuri kwenye sahani. Jambo linalo nifanya chakula kiwe cha kuvutia si kwa ladha tu bali pia kwa mtazamo zaidi ya hilo ningependa kujaribu vyakula vya china ili kupata uzoefu wa kitamaduni wa chakula kuona jinsi mchanganyiko wa viungo unavyo tengeneza ladha tofauti na kujua chakula hiki kilivyo lingana na ladha yake binafsi. Nia yangu ni kuanza na vyakula vinavyo julikana zaidi. Kisha nione kama nitapenda vyakula vingine vya kigeni.